Ninapata habari kutoka vianzo mbalimbali. Kwanza, hutumia redio na runinga kufuatilia taarifa za kitaifa na kimataifa. Pili, husoma magazeti ya mtandaoni na tovuti za habari kwa undani zaidi. Mitandao ya kijamii hunisaidia kuona mitazamo tofauti, lakini huchuja taarifa kwa makini. Pia upata habari kupitia mazungumzo na watu wengine.

Zoya nzuri niliyojenga ni kupanga siku yangu mapema. Kila asubuhi hujiwe kia malengo madogo ya siku ili nijue nifanyenini na kawakati gani. Hii hunisaidia kutumia muda vizuri na kuepuka msongamano wa mawazo. Pia nimejifunza kusikiliza zaidi kabla ya kuzungumza. Jambo linaloboresha mahusiano yangu na watu wengine. Kwa kudumisha nidhamu na uvumilivu, zoea hili limekuwa msaada mkubwa katika kazi na maisha ya kila siku.

Kwa kawaida mimi huka hadi saa nne au saa tano usiku kulingana na majukumu ya siku inayofuata. Nikimaliza kazi mapema mimi hujitahidi nilale mapema ili nipate usingizi wa kutosha. Hata hivyo wakati mwingine nakaa hadi saa sita usiku nikisoma kuangalia kipindi au kuzungumza na marafiki. Mimi naamini kulala mapema ni muhimu kwa afya, nguvu ya mwili na umakini wa siku inayofuata.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hujaribu kwanza kutulia na kuthibiti hisia zangu. Kisha umsikiliza mwenzangu kwa makini ili kuelewa chanzo cha tatizo bila kumkatiza. Huwa nazungumza kwa heshima ni kieleza maoni yangu bila lawama. Pia hutafuta suluhu ya pamoja badala ya kushinda mabishano. Ikiwa hali ni ngumu, huchukua muda kidogo kutafakari kabla ya kuendelea na mazungumzo ili kuepusha kuumizana.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa kujipa muda wa utulivu na kuachilia mawazo ya kazi. Mara nyingi husikiliza muziki laini au kuangalia kipindi kifupi kinachoniburudisha. Pia napenda kuoga maji ya uvugu vugu ili kuondoa uchovu wa mwili. Wakati mwingine hufanya mazungumzo mepesi na watu wa karibu au kusoma kitabu kabla ya kulala. Njia hizi hunisaidia kurejesha nguvu na kujiandaa kwa siku inayofuata.

Kipaumbele kazini katika mawasiliano ni uwazi na heshima. Huwa ni muhimu kutoa taarifa kwa wakati na kwa lugha inayoeleweka ili kuepusha mkanganyiko. Kuskiliza kwa makini maoni ya wengine husaidia kujenga ushirikiano mzuri. Pia mawasiliano yanapaswa kuwa ya ukweli na yenye mwelekeo wa kutatua matatizo. Si kulaumiana.

Ninapofanya kosa kazini kwanza nakubali kosa hilo bila kujitetea. Kisha hutathmini kilicho sababisha kosa ili nijifunze kutoka na nalo. Huwa nawajulisha wahusika mapema na kuchukua hatua za kurekebisha hali haraka iweze kanavyo. Pia huomba ushauri au msaada pale inapoitajika. Baada ya hapo, huweka mikakati ya kuepuka kurudia kosa hilo siku zijazo na kuendelea kufanya kazi kwa umakini zaidi.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, ilikuwa ni fursa nzuri ya kusaidia jamii na kujifunza mambo mapya. Kupitia kazi ya kujitolea, nilipata uzoefu, nikajifunza kushirikia na watu wa aina mbali mbali, na nikahisi kuridhika kwa kuchangia kwa njia chanya. Pia ilinisaidia kukuza ujuzi wangu nakuwa na mtazamo mpana kuhusu changamoto zinazo wakabili wengine.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uvumilivu, mawasiliano mazuri, uwaminifu na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri pia lazima awe na uongozi wa mfano, awe jasiri, kufanya maamuzi sahihi na awe na mtazamo chanya. Pia ni muhimu kuwa na ubunifu na uwezo wa kushugulikia changamoto kwa njia za amani.